Maishani mtu aweza akahifadhi vitu mbalimbali kulingana na malengo na mazingira aliyomo. Hivi ni baadhi ya vitu ambavyo kwangu mimi nahifadhi kulingana na malengo yangu. Moja ni afya, muda, elimu na maarifa, maadili mema na tabia, mahusiano mema, rasilimali na vitu vinginevyo. Kitu cha thamani zaidi mtu anachopaswa kuhifadhi ni maisha yake ambao mimi kwangu nayathamini mno ijapokuwa, sina kitu cha muhimu kwa rasilimali cha kuhifadhi naweza nikajivunia kuwa nina ardhi ambayo kwangu nimeiridhi kutoka kwa baba yangu naweza nikaeleza kuwa ndicho kitu cha maana kwangu kama rasilimali ninachokihifadhi.

Mimi hufanya mambo mbalimbali wakati au msimu wa baridi moja, mimi huvaa nguo nzito au mavazi ya joto kama vile suweta, soksi, kofia ili kuifadhi joto la mwili pili, mimi hunywa vinywaji moto kama vile kahawa, maji, chai, supu ili kuongeza joto la mwili tatu, mimi hula vyakula vyenye lishe ili, kuongeza virutubishi mwilini na kuhifadhi joto la mwili nne, mimi huwasha moto hii husaidia katika kupata joto. Japokuwa kwa kuzingatia usalama tano, mimi hufanya mazoezi mepesi kama vila kutembea, kukimbia, kunyoosha mwili ili, hizi husaidia katika kuongeza damu na mzunguko wa damu mwilini na kuongeza joto mwilini mimi hujikinga dhidhi ya magonjwa ili nikae katika hali iliyo salama ya mwili jambo la mwisho, mimi hujikinga na upepo na mvua mimi huepuka nje, hukaa ndani kwa ndani na hili hunisaidia katika kujilinda na baridi kali. Napohitaji mchanganyiko wa mavazi sahihi.

Mimi nakenda kula ugali kwa sababu ndiyo chakula cha kipeke kwa jamii yangu ninayotoka kwayo. Kwa hiyo, ugali inamanufa zaidi wa zaidi kama nitakavyo yaorodhesha. Mwanzo ni chanzo kikuu cha nguvu. Ugali unaundwa haswa kutokana kwa unga wa mahindi, mtama au muhogo, ambacho ni carbohydrate. Na husaidia katika kutoa nishati muhimu kwa mwili na kufanya kazi za kila siku. Pili, ni rahisi kumenywa na kustahimili muda mrefu. Ugali hujukua muda mrefu kuvunjika mwilini, hivyo hutoa nguvu kwa muda mrefu. Tatu, ni chakula cha kawaida na chenye bei nafuu. Upatikanaji wa ugali ni rahisi kupika, kutayarisha ni rahisi na ni chakula cha kila mtu. Nne, huongeza nguvu mwilini. Hutoa nishati ya mwili na husaidia katika kuimarisha misuri na kuongeza stamina. Na jambo jingine ni kwamba, huunganisha na vyakula vingine. Waweza ukala ugali kwa mboga za majani, samaki, nyama au kwa maharage. Hivyo kutoa lishe kamili yenye vitamini, protini na madini yengineyo.

Ili kukamilisha kazi kwa wakati na kwa ufanisi, mimi naweza kutumia mbinu mbalimbali, zinazosaidia kupanga, kudhibiti, muda na kuendeleza kazi kwa nidhamu. Baqdhi ya hizo mbinu ni kupanga kazi kwa mapema, mimi huandika orodha ya kazi ninazopaswa kuzifanya na zile ambazo ni za kupa kipaumbele. Pili, mimi hugawanya kazi kwa sehemu ndogondogo kwa vipande kazi kubwa inapangwa kwa sehemu ndogo rahisi kushughulikia tatu, mimi hutumia muda kwa uangalifu, naweka muda maalum kwa kazi, kwa kila kazi na kuepuka kupoteza muda kwenye vitu, visivyo na umuhimu kama simu au mtandao ya kijamii. Tat, jambo lingine mimi huzingatia nidhamu ya kibinafsi kwa kufanya kazi pasipo na kuchelewa au kuzingatia vizuizi vya muda jambo jingine ni kwamba mimi huanza na kazi ngumu kisha kumalizia kwa kazi ambayo ni nyepesi nafanya kazi zinazohitaji umakini zaidi na nguvu nyingi jambo jingine ni kwamba mi hutumia zana za kupanga kazi kama vile kalenda na application za mtandao au daftari la kazi husaidia katika kufuatilia maendeleo ya kazi jambo jingine ni hupumzika katika kazi hufanya kuwa na muda mfupi mfupi wa kupumzika ili kupumzisha akili na mwili na hunisaidia katika kuendeleza kuendelea kuwa na nidhamu na kuepuka uchovu jambo la mwisho, mimi huangalia maendeleo ya kazi kwa kuhakikisha kwamba kazi zote zimepangwa, zimekamilika nazingatia kuendeleza kesho. Hii hujenga uzito wa nidhamu na motisha kazini.

Mafunzo ya kazi ambayo yamenisaidia ni mimi kujifunza mafunzo ya kijidigitali. Mwanzo, mafunzo haya ni muhimu sana kwa kazi katika zama hizi za kiteknolojia. Huu ni umuhimu wake ambao nimepata mimi kutokana na kujifunza mafunzo haya. Moja ni kuongeza ujuzi wa kiteknolojia na imenisaidia katika kufanya kazi, kutumia kompyuta, programu na vifaa vya kijidigitali kwa ufanisi. Pili, imeboresha utendaji kazi wangu, maana naweza nikafanya kazi haraka kwa usahii zaidi na kupunguza makosa. Tatu, imeongeza ushindani katika kampuni kwa sababu naweza nikafanya kazi kwa ujuzi wa kidigitali na husaidia katika shirika kuboresha huduma na kushindana sokoni. Tatu, ama jambo lingine ni inawezesha katika mawasiliano maana mafunzo ya kidigitali yamenisaidia kutumia barua pepe, simu na majukwaa ya mtandao na wa ndani kwa ufanisi jambo lingine ni kwamba naweza nikaandaa kwa mstakabali wa kazi. Yameniandaa kwa mstakabali wa kazi kwa sababu teknolojia inabadilika haraka mafunzo ya kidigitali yamenipa mimi kama mfanyikazi uwezo wa kukabiliana na mabadliko haya na zaidi yote imenifanya kuboresha usalama wangu wa data kwani imenipa mbinu za kidigitali ambazo naweza kuzitumia kujilinda dhidi ya taarifa muhimu na za kazi.